Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia. Ninapenda kuvaa kofia hasa hasa kipindi cha jua ili kofia iweze kunikinga na jua. Lakini pia muda mwingine ninapenda kuvaa kofia ili nionekane nadhifu kwa watu.

Kabla ya kulala, ninakagua kazi za watoto wangu walizopewa shule. Kama wamepewa kazi za kufanya nyumbani, ninawaimiza wazifanye mapema ili waweze kulala mapema na waweze kuwai kesho shule.

Wakati umeme unapokatika sina shaka kwa sababu nina taa ambayo inatumia sola lakini pia nyumbani kwangu kunakuwaga na akiba ya baadhi ya mishumaa hivo, umeme ukikatika, ninaweza nikawasha mshuma au nikawasha taa ambayo inatumia sola.

Kila asubuhi ninapo amka, ninahakikisha ninafanya mazoezi. Baada ya kufanya mazoezi, ninachemsha kahawa yangu au chai. Nikisha tumia kahawa yangu au chai ninajiandaa kwenda kazini mapema.

Kinywaji ambacho ninapendelea kunywa asubuhi ni kinywaji aina ya kahawa lakini pia siku zingine ninakunywa juice kinywaji aina ya kahawa ninapendelea kwa sababu ni kinywaji kizuri kwa afya yangu hivyo ninapendelea sana kutumia asubuhi.

Kuongeza uzalishaji wangu, ninahakikisha ninakuwa na miradi mingi tofauti tofauti. Ninapokuwa na miradi mingi tofauti tofauti, inaniwezesha mimi kuongeza uzalishaji wangu. Kwa mfano, kwenye kilimo, ninahakikisha, ninalima kila aina ya zao kwa upande wake.

Ili kulinda mazingira, cha kwanza ninafanya usafi kwenye mazingira yanayonizunguka, lakini pia ninahakikisha, ninapanda miti na kuitunza vizuri kwa kuimwagilia maji kila siku.

Ninatumia vyote viwili. Ninatumia wifi lakini pia ninatumia data. Muda wifi ikiisha ninatumia data na muda data ikiisha ninatumia wifi. Vyote kwa pamoja vinanisaidia sana katika kazi zangu za kimtandao.

Ndiyo, ninapenda sana chakula kitamu. Ninapenda sana chakula kitamu kama vile ndizi, nyama au wali nyama au pilau. Lakini pia siku moja moja ninapenda sana biryani. Kuku choma pamoja na ugali, ni vitamu sana pia. Vyote ninavipenda. Hivyo, ninapenda sana kula chakula kitamu.

Ninapenda kuwa mahali pa utulivu. Mahali ambapo pana hali ya hewa nzuri lakini pasiwe pana vurugu. Mahali ambapo akili yangu itatulia na ubungo wangu utatulia ili kuweza kufanya kazi au kueza kupumzika vizuri pasipokuwa na vurugu.

Kazi na maisha yangu binafsi ninawianisha kwa kutofautisha. Yaani muda wa kazi ni muda wa kazi na muda wa maisha yangu binafsi ni muda wa maisha yangu binafsi. Kwa sababu muda wa kazi ninafanya kazi kama ilivyopangwa. Na muda wa maisha yangu ninautumia sana kwa kukaa na familia yangu.

Ninapendelea sana mwanga wa kati. Sipendi mwanga mkali kwa sababu mwanga mkali unaharibu mboni ya macho. Na pia sio mzuri kwa afya yangu hivo. Ninapendelea mwanga wakati ambao hauharibu afya yangu. Ambao unatunza afya yangu vizuri bila matatizo.

Wakati ninahitaji msaada kazini, ninawapigia simu baadhi ya wafanyakazi wenzangu ambao ninajua nikiwapa. Kazi wananipa ushauri, lakini pia ninapokea maoni kwa wafanyakazi wangu tofauti tofauti. Kila maoni ninayafanyia kazi naangalia maoni yapi ni mazuri, maoni yapi si mazuri.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu, hasa hasa kutembea kwa miguu umbali mrefu, kwa sababu ni moja kati ya mazoezi yangu ambayo ninayafanya asubuhi, mchana au jioni. Hivyo basi, kutembea kwa miguu kunajenga afya ya mwili.

Ushauri ambao ningependa kumpatia mtu anaeanza kazi ni kwamba, moja inatakiwa awe mtii mbili inatakiwa awe na heshima, tatu inatakiwa awe mvumilivu, lakini nne inatakiwa awe ni mtu mwenye kuchapa kazi, yani ni mtu ambaye si mvivu, mtu ambaye anawezo mkubwa kwenye kazi.

Ninapenda sana kujifunza mambo mapya lakini pia ninapenda sana kujifunza kitu kipya cha kidigiti. Kitu kipya cha kidigiti ni kitu ambacho kinaniongezea maarifa dunia ya saa inakoelekea ni dunia ya teknolojia na maarifa kwa hiyo ninapenda sana kitu ambacho kinaniongezea maarifa.

Ndio ninapenda sana kuogelea ninapenda kuogelea maji ya bahari, lakini pia ninapenda kuogelea maji ambayo hayana chumvi, ya siokuwa ya bahari. Pia ninapenda kuogelea mtoni kwa sababu nilipokua mtoto nilikua napenda sana kuogelea mtoni.

Ninashughulikia muda kazini kwa kufanya kazi kwa juhudi na maarifa ili niweze kupata muda wa kupumzika au muda wa ziada hivo ninashughulikia muda wangu kazini kwa malengo na kwa ratiba ambayo nimeipanga ya saa, siku, mwezi, wiki.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi nyeupe au rangi ya maziwa. Ninaioona kila siku kwa sababu ndiyo rangi nilio ipaka kwenye chumba changu. Ni rangi nzuri sana inavutia na pia ni rangi ambayo haiumizi macho. Hivyo afya ya macho inabaki kuwa nzuri.

Shughuli zangu za siku ya mvua ni shughuli ambazo zinaendana na kuchota maji. Siku mvua ikiwa inanyesha ninachota maji lakini mvua pia ina athali zake. Kwa mfano mvua ya mwaka elfu moja mia tisa themanini na tisa ni mvua ambayo ilinyesha mvua kubwa sana iliathili mimea ya watu pia.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia ni mafunzo ya kidigiti. Mafunzo ya kidigiti ni mafunzo mazuri sana. Kwanza yanakuenda na wakati, yanakuonesha dunia jinsi ilivo. Pale ambapo hapawezekani yanakufanya pawezekane hivo mafunzo ya digiti yamenifanya niwe vizuri sana.

Katika kazi yangu ninataka siku moja na mimi nije kuwa na kazi yangu nzuri ambayo nitaajiri watu wengi ambao watakuwa wanajipatia kipato kupitia hiyo kazi. Wawe na familia zao ambazo zinategemea pia hiyo kazi. Hicho ndo kitu ambacho ninakihitaji.

Kuhusu mtaa wangu ninapenda jinsi ilivyotulia hauna makelele hauna watu ambao wana matatizo hauna wezi hivyo ninaupenda mtaa wangu lakini pia ninaupenda mtaa wangu kwa ajili ya mandhari nzuri iliopo kwenye mtaa wangu. Na pia tunashirikiana vizuri na watu wa mtaa wangu.

Ninatazama video mta kwenye mitandao kama Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat. Kwenye mitandao hiyo yoye ninatazama video lakini sehemu maalum ambayo ninatazama video ni sehemu ya YouTube.

Ndiyo, ninapenda kutembea msituni. Hasa hasa misitu ya udizongwa ambapo kuna milima ya udizongwa ninapenda sana kwa sababu ya mandhari yake, rangi nzuri za ukijani. Lakini pia kuna wanyama wazuri wakubwa na ambao ni wapole kama nyani.

Tunda langu la kupendeza sana ni parachichi ninapenda sana parachichi kwa sababu parachichi unaweza ukalitumia kama lenyewe lakini pia unaweza ukatumia parachichi kwa kutumia kula pamoja na wali au ukatumia kwa kutengeneza juisi hivo ni tunda ambalo ninalipenda sana.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli. Ninapenda kuvaa vipuli vya dhahabu, ninapenda kuvaa vipuli vya rubi, lakini pia ninapenda kuvaa vipuli vya goldi. Hivo vyote ninavipenda sana. Hasa hasa vipuli ambavyo ninavaa kwenye mkono wangu wapete ya kidole.

Kazi au masomo yangu, ninapenda sana kazi kwa sababu ndiyo ambayo inanipatia kipato cha kuweza kuishi mimi na familia yangu, kuweza kuwapeleka watoto shule kwa kutegemea kipato ambacho ninafanya kazi, lakini pia inanisaidia kwenye kuongoza maisha yangu.

Ndiyo, ninapenda kulima bustani. Nyumbani kwangu nimelima matembele, nimelima maua, lakini pia nimelima baadhi ya miti ambayo ni miti ya kivuli. Ninapenda sana kulima matembele kwa sababu ninatumia kwenye kitoweo pia.

Ninapenda sana harufu ya manukato, harufu ya manukato mazuri. Ndyo maana hata nikienda duka linalouza manukato ni lazima nitafute manukato mazuri ya kuvutia manukato ambayo hayana harufu mbaya. Na kila siku ninavyokuenda kazini, nilazima nijipulizie hayo manukato.

Mahusiano niliyokuwa nayo mimi pamoja na wazee wangu ni mazuri sana. Wote wananitegemea mimi kwenye kipato. Hivyo ninafanya juhudi sana ili waweze kupata kipato changu ambacho ninakipata. Waweze kukithi mahitaji yao kama mahitaji ya mavazi, mahitaji ya vyakula.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Nimewahi kujifunza kupiga gitaa aina ya bass gitaa, lakini pia nimewahi kujifunza kupiga gitaa aina ya solo gitaa. Vile vile, nimewahi kujifunza kupiga magitaa tofauti tofauti. Kwa sababu, ni vifaa ambavyo vipo kila siku kanisani.

Ndiyo, ninasoma gazeti lakini sisomi mara nyingi. Gazeti ninasoma asubuhi tu. Nikishaamka, ninavyoelekea kazini, ndipo ninasoma gazeti. Muda mwingi ninatumia simu yangu ya mkononi. Hivo, ninaangalia habari, taarifa za habari, taarifa za michezo kwenye simu yangu.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuja kuwa na biashara zangu kubwa ambazo nitawaajiri, wafanyakazi wengi, watakao kuwa wanajipatia kipato na kuweza kutunza familia zao vizuri, yaani wawe na maisha bora.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya manukato mazuri, lakini pia ninapenda harufu ya sabuni nzuri. Muda mwingine nikioga na sabuni yenye harufu nzuri najihisi amani sana kwenye moyo wangu. Na pia nikitoka kuoga, ninapojiandaa kwenda kazini, ninahakikisha, ninajipulizia manukato ambayo yananukia vizuri.

Chakula ninacho kipenda sana ni aina ya pilau. Hasahasa liwe pilau ambalo lina nyama nyingi. Kuwepo na juisi nzuri ya kushushia. Ninapenda sana pilau kwa sababu ni chakula kizuri. Chakula ambacho kinapikwa kwa ustadi sana.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu. Kuna baadhi ya nguo na baadhi ya viatu au baadhi ya vifaa vya kidigiti, ninanunua kwa kutumia simu yangu ya mkononi. Ninanunua vitu kwenye mtandao wa alibaba pia. Ninaagiza na vinanikuta vizuri kabisa.

Rafiki yangu wa karibu sana ni yule ambaye nimecheza naye kutoka utoto lakini pia tukasoma wote. Elimu ya shule ya msingi lakini tukaja tukasoma wote elimu ya sekondari. Ni rafiki ambaye tunasaidiana kwa mambo mengi sana. Akiwa na shida ninamsaidia na mimi pia nikiwa na shida ananisaidia.

Ndiyo, ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni. Ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu maoni mengine yanajenga. Ninaacha yale ambayo yanabomoa. Ninapenda kusoma maoni ambayo yanajenga na yale ambayo yananifanya kuniongezea maarifa.

Mandhari kutoka dirishani kwangu ni mandhari nzuri sana. Nikiangalia hivi nje naona mandhari ya kijani. Upepo mwanana unaovuma kuelekea ndani kwangu kwenye chumba changu. Ndiyo maana ninakipenda chumba changu. Nikiangalia hivi dirishani ninakutana na upepo mzuri sana.

Ninapenda sana kutembelea mji wa Arusha. Ni kwa sababu ni mji wa kitalii na pia ni mji wa kimataifa. Ni mji ambao ni mzuri pia ndani ya mji wa Arusha. Kuna mbuga za wanyama nyingi, kwa mfano kuna mbuga ya wanyama inaitwa Kilimanjaro Serengeti.

Ninasaidia jamii yangu kwenye shughuli tofauti tofauti kwa mfano kukiwa kuna shughuli ya msiba ninasaidia. Kukiwa kuna shughuli ya kifamilia ama shughuli ya kusherehekea tunajumuika pamoja tunasherekea. Hivo ndivo ambavo ninajumuika na jamii inayonizunguka.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi nyumbani ni muziki wa injili. Lakini pia mara chache sana ninasikiliza muziki wa popu, pamoja na muziki wa bongo. Ni miziki ambayo inanifurahisha sana. Mara chache sana ninasikiliza uwa reggae, muziki wa akina bob marie, muziki wa akina bob marie. Ndiyo ninayosikiliza.

Kazi ya ushirikiano na wengine, ninahakikisha, ninajumuika nao, kuanzia mwanzo, mpaka mwisho wa hiyo kazi. Kwa mfano, kama ni kazi ya kulima, ninahakikisha, tunalima kwa pamoja. Kama ni kazi ya ofisini, ninahakikisha, ninamaliza, kazi zote tulizopewa.

Wakati wa msongo wa kazi ninapenda sana kutumia kinywaji cha baridi kwa mfano maji ya baridi au maziwa ya baridi. Yananifanya akili yangu iweze kutulia, ubongo wangu uweze kutulia. Hivo, kurudia kazi na kuweza kuifanya vizuri na kuondokana na msongo wa mawazo.

Zana za digiti ambazo ninatumia sana kila siku. Ni simu lakini pia ni natumia sana zana za digiti ambayo ni laptop. Kwa nini? Kwa sababu kwenye simu kuna baadhi ya mitandao ambayo ninatumia sana kama Facebook, Instagram, TikTok na Snapchat.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni mshahara mshahara ndiyo unaonifanya niendelee kubaki kwenye kazi yangu. Kwa sababu ndiyo unaoendesha maisha yangu. Ndiyo unaofanya baadhi ya vitu yangu vingine vya kimaendeleo. Kama kununua viwanja, kununua nyumba na kununua baadhi ya usafiri.

Ninasafisha vifaa vyangu kila muda pale ambapo vinakuwa vimepata vumbi au vimeshika uchafu. Ninavisafisha. Hivo ninaweza kusafisha vifaa vyangu mara tatu au mara nne kwa siku. Siku zingine hadi mara tano kwa siku. Kwa sababu mimi ninapenda vifaa vyangu viwe kwenye usafi mzuri.

Ninapendelea viatu vya kuchomeka, viatu vya kamba, viatu ambavo, nikivaa ninaonekana nadhifu, ni viyatu vya kiofisi pia, lakini pia nikiwa naenda kwenye mkutano, ninavaa hivo viyatu vya kuchomeka, lakini pia siku zingine ninapenda raba, ninavaa raba pamoja na jeansi na tisheti, ninaonekana nadhifu.

Ninapenda kusafiri na ramani lakini muda mwingine ninapenda kusafiri na GPS kwa sababu vyote vinaniongoza niweze kufika salama. Vinaniongoza kwenye njia ambayo ni salama lakini pia vinanifanya nijiamini kwa sababu vinanipeleka sehemu sahihi.

Ndio mimi ni mtu wa kuamka mapema sana kwa sababu, sipendi kuchelewa kulingana na ratiba zangu nilizoziweka. Ratiba ambazo ni za masaa, ratiba za siku na ratiba za wiki na muwezi na muaka. Hivo, ninapendelea kuwai mapema ili niendane na hizo ratiba.

Ninapenda kazi kuhusu shirika langu ninapenda kwa sababu ni shirika ambalo. Ninapenda wafanyakazi wake. Linatupenda. Linatupa baadhi ya motisha baadhi ya zawadi lakini pia linatenda maendeleo ya wafanyakazi wake.

Muda wangu wa bure ninautumia kwa kumalizia kazi za ziada au kufanya kazi za ziada mtandaoni kwa kutumia digiti. Ninaweza nikafanya kazi kwa mtandao wa Facebook au nikafanya kazi kwenye mtandao wa Twitter au nikafanya kazi kwenye mtandao wa TikTok kwenye ule muda wangu wa mapumziko au muda wa bure.

Wakati wa mapumziko ya mchana ninapenda sana kuenda sehemu kwenye hoteli kwa ajili ya kupata kinywaji baridi kama vile maji au maziwa ya baridi. Lakini pia wakati wangu ninautumia kwa ajili ya familia yangu. Tunapika pamoja, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kula chakula cha pamoja, kunywa kwa pamoja, lakini pia kuwauliza baadhi ya maswali. Siku zingine, tunatoka nyumbani, tunaelekea hoteli. Huko tunakaa siku moja, mbili, hadi tatu kwa ajili ya kubadilisha mazingira.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kuchinja mbuzi, au siku nyingine ninasherehekea kwa kuchinja ng'ombe mimi na familia yangu. Tunahakikisha, tunafurahi, tunahakikisha, tunakula pamoja, tunahakikisha, tunacheza pamoja, tunahakikisha, tunakunywa pamoja siku ya mwaka mpya.

Ninapendelea kitanda kigumu lakini vile vile kiwe kizuri. Kitanda kigumu kinakaa kwa muda mrefu, kinadumu muda mrefu. Lakini kikiwa kizuri kinavutia pia kwenye chumba changu ambacho ninalala. Hata akija mgeni anakuta mazingira ya chumba changu ni mazuri kwa sababu kitanda kinapendezesha.

Ili kujifunza, ninahakikisha, ninasoma mambo mapya ambayo yanawezo wakuniendeleza kiakili. Lakini pia, ninahakikisha, ninapitia kila jarida ambalo ni jipya na kupokea mafunzo mbalimbali kutoka kwa wakufunzi mbalimbali. Ili, niweze kuingiza kitu kipya.

Ndio, nimewahi kulima nimewahi kulima mahindi, nimewahi kulima mboga mboga. Nimelima mahindi na nimelima mboga mboga. Pia, nimewai kulima mpunga. Vyote, kwa pamoja, nimewahi kulima.